Kifaa cha teknolojia ambacho ni muhimu sana ni kifaa aina ya simu ya mkononi, lakini pia kifaa cha teknolojia ambacho ni muhimu sana ambacho siwezi kuishi bila ni kifaa aina ya laptop. Hivi ni vifaa ambavyo vinanisaidia sana kwenye kazi zangu. Siwezi kufanya kazi zangu za ofisi ni bila hivi vifaa.

Ndiyo, nina ndege wa kufugwa nyumbani. Nina ndege aina ya bata, nina ndege aina ya kanga, nina ndege aina ya njiwa, lakini pia nina ndege aina ya kuku. Hao wote, ninawafuga nyumbani. Ninapenda sana bata, ninapenda sana kuku, ninapenda sana njiwa. Kwa sababu, ni ndege wazuri sana.